Je we ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Kwa upande wangu, ningesema mi ni mtu wa kuamuka mapema zaidi kuliko kuwa na usiku. Kwa muka mapema, hunipa nafasi ya kuanza siku nzuri, nikiwa na nguvu na akili ikiwa bado imetulia. Asubui kuna utulivu, fulani ambao hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri, kufikiria mambo muhimu na kufanya kazi znazo itajika umakini mkuu kwa umakini mkubwa bila usumbufu mwingi. Pia, kwa muka mapema unisaidia kutumia muda wangu vizuri na fasi ya kufanya shugli kama kupanga ratiba ya siku, kusoma, na pia kufanya kazi muhimu kwa urahisi asubui. Nahisi, kwa siku inaenda vizuri zaidi pale ninapo, anza mapema, badala kuchelewa kuamka na kuhisi kama muda ume, nikimbia na kuyoyoma. Hata hivyo, hiyo haimanishi kuwa sipendi kabisa kufanya mambo usiku wakati mwingine usiku huwa mzuri kwa kutafakari na kumaliza mambo mepesi. Lakini kwa ujumla, minapenda kuamka mapema.